Napenda kuwa mahali, tulifu na lenye mpanglio mzuri. Ambako naweza kujitulia na kuzingatia mambo vizuri. Kwa mfano napenda maeno yenye hewa safi, miti au kivuli kidogo. Au hata ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na utulifu. Mahali kama hayo hunisaidia kupumzika akili.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia nyepesi lakini yenye furaha. Mara nyingi huanza kwa kuwa na wakati wa familia au marafiki wa karibu. Kula pamoja kucheka na kubadilisha na matamani mema kwa mwaka mpya. Baada hapo mara nyingine napenda kuzingatia kikamboni kuandika malengo hau matumaini yangu ya mwaka ujao.

Mimi utumia kompyuta zaidi kwa kusoma, kufanya kazi na kujifunza mambo mapia. Kwa mfano mara nyingi utumia kuandika ripoti, kutafuta tarifa muhimu au kufanya mawasiliano kwa barua pepe. Pia napenda kutumia kompyuta kujifunza standi mpia, kusoma makala hau vitabu vya mtandaoni na mara nyingine kufuraya burudani kama video hau muziki.

Kushauri muhimu kabisa ni ngepewa mtu anayeanza kazi ni kujifunza kwa makini, kuwa na subira, hau kuonyesha nidhamu. Ni muhimu kuzingatia muda kufika kazini kwa wakati na kumaliza majukumu kwa wangalifu. Hata pale ya kuna anaye kusimamia. Pia napendeza kuuliza maswali bila woga, kuelewa kila jambo vizuri ni bora kuliko kufanya makosa kwa sababu ya ujinga hau hai.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo jenga uhusiano na furaha. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja, tukizungumza kucheka na kushirikiana hadithi. Za kila siku au kumbukumbu za zamani. Pia hupenda kufanya shughuli za pamoja kama kula pamoja kuenda matembezini au kutembelea ndugu na marafiki.

Uzoefu ambao umenishangaza zaidi ni pale, niliposhuhudia mara ya kwanza mafanikio makubwa ya kazi yangu, baada ya juhudi nyingi. Nilifikiria bado kuna mambo nitakayohitaji kujifunza, lakini kuona matokeo yakionekana na kuthaminiwa kwa jitihada zangu ilinishangaza sana na kunifanya nicheke kwa furaha.

Napenda zaidi kupaka rangi Kupaka rangi huniwezesha kuonyesha ubunifu wangu Kwa urahisi bila shinikizo la michoro changamana husaidia pia kutulia akili na kufurahia wakati nikiwa na rangi tofauti na muundo mzuri hata hivyo mara nyingine napenda kuchora hasa kuchora michoro rahisi au alama ndogo.